Nina kabiliana na mabadiliko kazini kwa kuwa wazi kuyakubali na kujifunza mambo mapya haraka. Pia kuwasiliana na wenzangu kuuliza maswali pale nisipoelewa na kubaki na mtazamo chanya ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kufikiria vizuri na kupumuzisha akili. Mazingira ya kimya hunifanya nijisikie mtulivu na kufanya kazi au kusoma kwa umakini zaidi.

Kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshema. Mwasiliano yanapaswa kuwa wazi sahihi na kwa wakati ili kuepuka mchanganyiko au kukuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake pia kusikiliza wengine kwa makini ni muhimu ili kujenga ushirikiano mzuri na ufanisi kazini.

Napenda kwenda madukani asubuhi au jioni, wakati kuna watu wachache. Wakati huo huwa na utulivu zaidi inaniraisishia kuchagua bidhaa au hunisaidia kokoa muda.

Penda kuzungumzia kuhusu siasa kwa kiasi. Hasa pale mazungumzo yanapokuwa ya heshima na yenye kujenga. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na maswala yanayo thiri jamii na nchi kwa jumla.

Inapendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio mzuri. Ambapo kuna mwanga wa kutosha na nafasi ya kutosha kufanya kazi kwa urahisi. Mazingira kama haya hunifanya nijisikie mtulivu kuongeza umakini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi za masomo kama kuandika nyaraka, kufanya utafiti mtandaoni na kuandaa report. Pia natumia kuwasiliana kwa barua pepe na wakati mwingine kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara nyingi. Hasa kwa mikutano ya kazi, masomo, mtandaoni au kuzungumuza na familia na marafiki walio, walioko mbali. Video hunisaidia kuona uso na hisia za mtu mwingine. Jambo ninaloongeza uelewa na urafiki katika mawasiliano.

Kati ninipofurai nyumbani napeda kucheka na familia yangu na au marafiki, kushiriki chakula na kutazama filamu pamoja pia maranyingine, kufanya shuguli za burudani kama kucheza michezo midogo, kusikiliza mziki au kuzungumza kuhusu mambo yanayo furaisha.

Umewahi kufuga mnyama nilimfuga mmbwa ambae alikuwa rafiki wakaribu wa familia muaminifu na mlinzi mzuri wa nyumbani. Kupitia kufuga mnyama nilijifunza kuwa na subira upendo na wajibikaji kwani kulihitaji kumpa chakula, maji, mazoezi kuwajibika kwa ustawi wake kila siku.

Napenda kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine kwa sababu ubadilishana mawazo kujufunza kutoka kwa wenzangu na kufanikisha malengo kwa haraka zaidi. Kufanya kazi na timu huongeza ubunifu na huleta matokeo bora.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu salama na safi penye hewa safi na mazingira mzuri. Mahali kama hapa hunifanya nijisikie amani na kunisaidia kufikiria vizuri. Pia napenda maeneo yenye watu wachache lakini wenye heshima pamoja na huduma muhimu karibu ili niweze kuishi na kufanya shughuli zangu kwa urahisi na faraja.